Kitu ambacho napenda kufanya wakati wa mvua ni kukaa na kutulia kwa sababu huwa sipendi sana kutembea wakati wa mvua. Napenda sana mvua kwa sababu inanifanya nijisike vizuri. Siku ya mvua ambayo ilinifurahisha zaidi ni siku ambayo mvua ilinyesha kwa wingi sana hivyo ilifanya nifurahie zaidi. Kuna muda mvua inaweza kubadili mipango yangu labda unaweza ukawa na umepanga kuonana na mtu ila kwa sababu wa mvua hivyo inafanya usionane naye kwa wakati. Kitu ambacho nakihisi wakati mvua inaponyesha huwa najisikia vizuri sana.

Nasasisha vifaa vangu ni mara mbili au tatu kwa wiki. Na kwa sababu huo mda ndo ambao nakuwa sina cha kufanya. Hivo kwa kuwa nakuwa sina cha kufanya kwa mda huo huwa napendelea sana kusasisha vifaa vyangu.

Napendelea zaidi upepo, hii nikutokana na, kwanza upepo ni hewa ambayo, inatokana na mazingira, yani miti. Hivyo, AC sipendelei zaidi, lakini upepo ndo huwa napendelea kwa sababu pia ni upepo ambao unakuwa asili.

Kitu ambacho napendelea kufanya wakati wa jua kari ni kukaa, ndani na kutulia. Au kama kuna kazi ambayo naifanya kwa wakati huo huwa napendelea zaidi kufanya kwa wakati huo. Inaeza kuwa nipo kazini au nipo nyumbani lakini sipendelei zaidi kutembea tembea wakati wa jua.

Jinsi ninavyopokea maoni kutoka kwa watu wengine nayapokea vizuri kwa sababu lengo kuu la maoni ni kutoa mawazo juu ya kitu fulani au jambo fulani. Kwa hiyo maoni mimi huwa nayapokea kwa njia njema na kwa njia sahihi.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuli kogazeti. Gazeti ni linatokea maramoja moja labla kama nasoma habari za michezo lakini kuhusu habari za mtandaoni ni inapendelea kusoma zaidi habari zozote ziwe za kisiasa, za kijamii, za kichumi.

Jinsi ninavyoshambulia mabadiliko kazini ni kwa njia ya kubadilika mimi mwenyewe. Kwa chochote ambacho kitatokea kazini, huwa najaribu kuendana na mazingira pia na mtu mwenyewe jinsi alivyo. Huwa nabadilika badilika kulingana na aina ya mtu na aina ya tukio lililopo.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Hii ni kwa sababu kila teknolojia inafaida zake. Hivyo, teknolojia mpya napenda kujaribu ni kutokana na inaweza kuwa na mchango hasi labda kwenye kazi zangu na mambo yangu.

Mboga ambazo napenda kula, napenda kula mboga kama marage, matembele, lakini hasa ni mboga za majani, ndo mboga ambazo napendelea zaidi kula, pia na marage, kwa sababu ni mboga ambazo zina latha nzuri, pia ni mboga ambazo napendelea kula mara kwa mara.

Juisi ya matunda ambayo naipenda ni juisi ya parachichi. Iliyo changanywa na tende pamoja na ndizi kwa sababu ni juisi ambayo inatia sana nguvu inaleta hamu ya kula. Hiyvo uwa nikitumia uwaga na jisikia vizuri sana.

Sanaa ambayo naipenda, napenda sanaa ya mziki pamoja na sanaa ya maigizo. Izo ni sana ambazo nazipenda, ila pia huwa ni sana ambazo nazifatiria kwa karibu sana sanaa ya maigizo na sanaa za mziki.

Njia ambayo natumia ya usafiri kila siku ni njia ya gari. Kwa sababu ni njia nyepesi kwangu mimi. Inawia urahisi mimi kwangu kutumia. Kutoka sehemu moja kuenda nyingine kwa njia ya gari.

Kipindi cha television ambacho nakipenda zaidi ni kipindi cha michezo ambacho kinarushwa kila siku asubuhi. Ni kipindi ambacho kinachambua habari za michezo, michezo ya ndani na pamoja michezo ya nje. Hivo napendelea sana kufwatilia kipindi hichi.

Soma la sayansi ambalo nalipenda na nisoma aina ya biology. Hilo nisomo ambalo linazungumzia, hasa, kuhusu, binadamu, mazingira. Kwa hiyo nisomo ambalo linatuhusu sisi lenyewe hivyo ni ndiyomaana pia nalipenda.

Kifaa changu na kichaji mara mbili kwa siku. Asubuhi kabla sijaenda kazini na kuenda labda kwenye shughuli zingine zinginezo ya lakini pia na chaji na jioni baada kurudi kwenye shughuli zangu uwo pia naweka chaji.

Chakula cha jadi ambacho nakipenda, kuna chakula kinaitwa ugali pamoja na mrenda. Kuna mboga flani ambayo inaitwa mrenda ni aina ya chakula ambacho kinavutika sana. Kwa hicho ni chakula ambacho cha jadi ambacho nakipenda kwa sababu pia kina ladha nzuri na pia ni kizuri kwa mwonekano wake.

Ndiyo naishi mahali nilipozaliwa kwa sababu bado sijafikiria kuondoka. Hivo naishi na familia yangu mahali nilipozaliwa nimekulia papa hiyvo kwa sasa sijafikiria bado kuhama au kuenda sehemu nyingine tofauti na hapa nilipozaliwa.

Kitu ambacho nachofanya kuwatia moyo wenzangu kwanza kabisa ni kuwashauri au kutia maoni kwenye jambo ambalo linawahusu. Cha pili kabisa ni kuwa na ushirikiano nao kuwaunga mkono kwenye kila jambo ambalo wanalifanya na pia kuwa sii kukata tamaa.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii kwanza ni maendeleo ya mtu mmoja mmoja hasa ni maendeleo ya kifedha. Napendelea jamii nzima iwe na maendeleo ya kifedha kwa sababu maendeleo ya kifedha ndo kitu cha msingi sana. Kitu kingine maendeleo ambayo ningependelea zadi kuona ni maendeleo ni kudumisha ushirikiano kati ya mtu mmoja na mtu mwingine hasa katika jamii.

Kazi za dharura nazishughulikia kwa njia ya kuzifanya katika mda ambao mda wangu wa ziada. Hasa labda inaeza ikawa jioni. Baada ya kumaliza kazi zangu za siku nzima na shughuli zangu zote hivo napenda kushughulikia kazi za dharura.

Ndio, nimewahi kutembelea zaidi mto kwa sababu hata hapa tunapoishi kuna mto jirani yetu hivo. Napendelea zaidi kutembea tembea eneo hilo hasa wakati wa jumamosi na jumapili. Napendelea sana kutembea kwa sababu kuna mazingira mazuri na upepo mzuri.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni kifaransa pamoja na pamoja na kihispania ndio lugha ambazo ningependelea zaidi kujifunza ila pia ningependa pia kujifunza zaidi kiingereza. Japo nakifamu ila ningependelea zaidi kujifunza zaidi.

Mfanya biashara zaidi ambaye naye mfahamu ni Ferdivu Njabay. Nampenda kwa sababu ni mfanya biashara ambaye anajituma sana lakini pia ni bado kijana na ana mafanikio makubwa kwa sababu. Kitu cha ajabu alicho kifanya alifanya uthubutu kuanzisha biashara yake kubwa na maduka yake. Hivo napenda ujasiri wake. Kitu ambacho nimejifunza kutoka kwake ni ujasiri, aliona au uthubutu kwa kufanya maamuzi. Jinsi anavyofanya biashara anaendesha biashara yake kwa mikakati zaidi.

Kampuni ya teknolojia ambayo naiamini ni kampuni ya Elon Musk nadhani inaitwa meta. Iyo ni kampuni ambayo naiamini zaidi kwa sababu ana uvumbuzi wa vitu mbali mbali ambavyo vinafanya, yaani vinasaidia jamii na dunia kiujumla.

Jinsi navyoanza mradi mpya wa kazi kwanza ni kuweka mpango juu ya mradi mzima. Mpango mzima ambayo utarahisisha mradi kwenda vizuri na kwenda katika hatua zile zile ambazo zilitakiwa kufanywa cha pili ni kutathmini mradi mzima jinsi utakavyokuwa utakavyoanza na kila kitu.

Ndiyo nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu na ni ndoto yangu kubwa kuanzisha biashara yangu. Kwa sababu biashara yangu itanifanya niwe na wigo mpana kabisa wa maamuzi na kufanya kila kitu ambacho nakijisikia kuhusu biashara yangu.

Zana ambazo nazitumia za kidigitali ambazo kila siku lazima nizitumie. Zana kama chat GPT huwa natumia sana mara kwa mara. Kwa sababu huwa inanisaidia sana kwenye vitu vyangu vya hapa na hapa.

Napata abari katika sehemu mbali mbali. Ninaeza napata abari kwa watu binafsi, lakini pia napata abari kwenye vyombo vya abari, lakini pia napata abari kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kote kwenye kote katika nyanja hizo napata abari.

Kitu ambacho nachokifanya kuongeza uzalishaji wangu ni kufanya kazi kwa bidii kwa sababu uzalishaji hauwezi kuongezeka pasipo mtu kufanya kazi kwa bidii na kujituma. Lakini pia na kushirikiana pamoja na wengine. Lakini pia na kuhamasishana hivo kwa kutumia njia hizo uzalishaji unaweza kuongezeka.

Jinsi navyoweka malengo ya kila mwezi kazini kwanza kabisa naweka malengo kabla ya mwezi kwanza lakini pia naweka ratiba ambayo itanisaidia mimi kufanya maamuzi na kuniraisishia kutimiza yale malengo ambayo nime yaweka.

Jinsi ninavyo linda faragha yangu mtandaoni, ni kwa njia ya kuweka maneno ya siri au nywela. Hio inanisaidia mi kulinda faragha zangu mtandaoni, pasipo mtu yoyote au watu wote kuingilia faragha yangu na kuona.

Lengo la muda mrefu ambalo sina kazini ni lengo la kufanya kazi maisha yangu yote kazini. Hivyo malengo yangu makubwa ni kufungua bishara yangu mwenyewe ni kujiajiri mwenyewe hivyo. Hilo lengo la kukaa maisha yangu yote kazini ndo lengo ambalo sina.

Jinsi navoshambulia tatizo kazini ni ni kulikabili kwa sababu hamna njia nyingine ambayo inaeza nikalishambulia tatizo kazini. Kwaio kama kuna tatizo nitalikabili na kutafuta suluhisho lake. Hivo kama tatizo limetokea nalitaftia ufumbuzi haraka zaidi.